Manthari nzuri ambayo nimewai kuona ni maporomoko ya victoria moshi wa maji na unaopanda juu na sauti ya kishindo cha maji yanayoanguka ni moja ya maajabu asili yanayonisisimua sana pia santorini ugiriki majengo meupe yenye mapaa ya bluu yaliojengwa juu ya miamba inayotazama bahari ya hegen wakati wa machweo. Kwa hivyo.

Mimi ni mtoto wa pwani. Nimekulia kwenye mji ambao jua lake halibembelezi lakini upepo wa bahari unapoanza kupuliza jioni unajisikia kama umerudi nyumbani mji wangu na harufu ya kipeke. Mchanganiko wa marashi ya karafuu samaki wabichi sokoni na harufu ya udongo baada ambao kupia asubui. Mitaa ya nyumbani ni nyembamba na inamazege mingi ni aina ya mitaa ambayo huwezi kupotea. Kwa sababu hata ukipotea utamkuta mze amekaa kwenye kiti chake cha mbao nje ya mlango na atakuuliza wewe ni mtoto wa nani. Kisha atakuonyesha njia huku akikupa na hadithi kidogo. Sauti ya kwanza ya kwanza unayosikia si ya kengele ya simu, bali ni sauti ya kuku, baiskeli ya muuza maziwa ikilia, mlio wa kengele, na harufu ya mandazi ya moto yakitolewa jikoni. Kuna utulivu fulani ambao unakufanya uhisi kuwa maisha si mbio, mbali ni safari ya kufurahia kila hatua. Watu wa kwetu wana ukarimu wa asili. Mgeni hakaribishwi tu ndani. Bali, anapewa kiti cha mbele kabisa, tunamsemo wetu kuwa tukua mgeni aje mwenyeji apone, na kweli mgeni akija hata chakula mezani huwa kinaongezeka baraka. Ninapo fikiria muji wangu wa kuzalia, nakumbuka kicheko cha watoto wakicheza mpira na kamba jioni na harufu ya hudi yakitokea madirishani wakatu wa makibi. Ni mahali ambapo muda unasimama kidoge ili uweze kupumua.

Mara mingi mimi natumia programu ya mawasiliano ya whatsapp na telegram hapa ndiyo maisha yangu yalipo kuanzia makundi ya familia hadi mipango ya kukutana na marafiki mwisho wa wiki ni vigumu kufanya lolote bila kuangalia whatsapp kila baada ya dakika chache pia mimi napenda kutumia youtube na spotify. Mimi ni mtu wa muziki na video, Spotify huwa inacheza kuanzia asubuhi ninapojiandaa hadi jioni nikituliza akili. Youtube ndiyo mwalimu wangu, ukitaka kujua jinsi ya kupika au kurekebisha kitu kilichoharibika nyumbani nakimbilia huko.

Ndiyo, nimeshawahi. Kuikweli, naona kazi ya kujitolea ni moja kati ya vitu vinavyomfanya binadamu, ajihisi kuwa na thamani zaidi. Kwa sababu, unatoa kitu chako cha thamani, muda, bila kutegemea malipo ya fedha. Kuna kipindi nilijitolea kwenye kituo cha kulelea watoto wa daka mtaani kwetu ilikuwa ni uzoefu ulioshtua kidogo moyo wangu. Nishajifunza pale ni kwamba vitu vidogo vina maana kubwa kusikiliza ni zawadi. Pia nimewahi kushiriki kwenye kampeni za usafi wa mazingira. Hasa kwenye fukwe za bahari ile hali ya kuamka asubuhi na mapema na watu wengine ambao hata hawajui mkiwa na lengo moja la kuifanya dunia iwe safi, inaleta umoja fulani wa kipekee sana. Unarudi nyumbani umechoka, umejaa mchanga, lakini moyo wako unakua na amani ya ajabu.

Mimi napendelea t-shati zaidi. Kuna uhuru fulani, unao upata ukiwa ndani ya t-shati laini, hasa zile za pamba. Unajisikia mwepesi, huna presha kuingiza shati ndani, na unaweza kufanya lolote. Iwe ni kukaa nyumbani, kwenda kumwona rafiki, au hata kufanya kazi ukiwa umerelax. Naona t-shati zinaendana sana na maisha ya sasa. Unakuwa simple lakini unaonekana vizuri.

Na hifadhi data yangu kwenye wingu ama the cloud kiukweli mimi si mtu wa kuhifadhi vitu kwenye flash au hati ya nje siku hizi na ogopa kuzipoteza au ziharibike picha zangu zote nyaraka muhimu na hata namba za simu na zihifadhi kwenye google drive ama icloud inanipa amani kujua kwamba hata simu yangu ikipotea oo iharibike leo naweza kuingia kwenye kompyuta yoyote na kupata kila kitu changu kikiwa salama.

Mimi ni ule mtu nayejaribu kukwepa furuku kadri ninafyoweza. Kwa hiyo sipendi kabisa kuenda madukani siku za mwisho za wa wiki. Siku hizo maduka yanakuwa yamefurika kuna kelele na misarari ya kulipia inakuwa mirefu mbaka unachoka kabla hata hujaanza kufurahia manunuzi. Mimi hupenda kwenda madukani siku za katikati ya wiki. Hizi ndizo siku zangu bora, nikitoka kazini jioni kidogo naingia dukani na kukuta kuko shwari, unawesa kutembea ukiangalia pithaa kwa utulivu bila kugongana na mikokoteni ya watu wengine.

Nawakaribisha wafanya kazi ya wapya kwa tabasamu na salamu ya kweli. Hakuna kitu kinachopunguza presha kama konana na uso wenye furaha. Badala ya kumtuma mtu wa mapokezi pekee mimi hupenda kutoka na kuenda kumpokea mlangoni. Salamu ya mkoo na kumwambia karibu sana kwenye timu. Tulikua tunakusubiri kwa hamu. Inabadilisha kila kitu. Pia chakula cha mchana cha kwanza sitaki ale chakula chake peke yake kwenye meza yake. Huwa tunatoka nae kama timu kwenda kula sahemu nzuri karibu na ofisi. Hapa tukizungumzia kazi kabisa tunazungumzia maisha, mpira, mziki au mambo anayopenda kufanya akitoka ofisini.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni apple kwa upande wa vifaa na faragha hata kama bidhaa zao ni ghali nawaamini zaidi apple inapokuja kwenye faragha ya data napenda jinsi wanavyowapa watumiaji uwezo wa kuzuia programu nyingine zisifutilie inanipa amani kujua kuwa siri zangu nyingi zinabaki kwenye kifaa changu na siyo kwenye server zao.

Napanga kwa kutumia kanuni ya tatu kubwa. Naandika hayo matatu kwanza. Mingi yanayobaki ni kelele tu ambazo zinaweza kusubiri au kufanya haraka. Ya pili time blocking kwenye kalenda situmii tu orotha ya maandishi, naweka mambo kwenye kalenda yangu kama miadi. Asubuhi, mchana. Pia, Eat the frog mle chura. Kila siku, ile kazi ninaogopa zaidi au inayokera zaidi naifanya kwanza kabisa subuhi nikishaimaliza, siku nzima inayobaki inakuwa rahisi na yenye furaha kwa sababu chura ameshaondoka. Muda wa dharura. Huwa naacha nafasi ya saa moja kila siku ambayo haijapangiwa kitu. Ili kwa ajili ya mambo ya dharura yanayoibuka, kwa sababu, tujui kweli hakuna wiki inayokwenda kama ilivyopangwa. Asilimia mia ijumaa ya mapito ijumaa mchana kabla sijaondoka ofisini naangalia nini kimefanyika na nini kimekwama. Hii inanisaidia kufunga faili la kazi kichwani mwangu ili mwisho wa wiki niweze kupumzika na familia au marafiki bila kuwaza ofisi.

Kipaumbele kazini ya mawasiliano namba mmoja kwenye mawasiliano ya kazini wazi na ufupi kwenye ulimwengu wa sasa ambapo kila mtu anaharaka na barua pepe zimeja hakuna anayependa kusoma haya ya tano ilikuelewa kitu ambacho kingeweza kusema kwa sentensi mbili.

Ndiyo, mimi napenda mvua. Kuna namna mvua inabadilisha mazingira na hisia za watu. Kuna ile hali ya utulivu au kitu cha kipekee kuhusu sauti ya matone ya mvua ya kigonga paa. Sauti hiyo inafanya ulimwengu uonekane kama umetulia. Kama niko ndani mvua inafanya nijihisi salama na mwenye amani ni muda bora zaidi wa kusoma kitabu kuandika au kulala ukiwa jifunika blanketi zito. Pia napenda mvua kwa sababu ya harufu ya ardhi. Kama niliwakaambia harufu ya ardhi. Harufu ya ardhi baada ya mvua kuanza ni kitu kinachonifurahisha sana. Inanipa hisia ya usafi na kwamba asili inajivua vumbi la siku nyingi.

Mara mingi ninachofanya nyingine ni kulala bila kengele. Hii ndiyo starehe yangu ya kwanza. Ile hali ya kuamka kwa sababu mwili umechoka kulala. Na siyo kwa sababu simu inapiga kelele. Ni kitu cha thamani sana. Huwa naanza siku yangu kwa utulivu. Nikinywa chai haraka kwa muda mrefu huku nikiangalia ndege au watu wanavyopita nje. Pia napenda kupika pishi la hatua nyingi. Siku za kazi huwa nakula vitu vya haraka haraka. Huwa naanza asubuhi yangu kwa utulivu. Naweza kutumia saa mbili kupika pishi moja ngumu nililoliona youtube labda pilau fulani ya kunukia au nyamaa ya kuchoma yenye viungo vingi. Hata nikishindwa na chakula kikae kichungo ule mchakatu wa kupita unanituliza akili.

Ninakipawa cha kusikiliza mambo mengi yaliofurukika kisha kuyatolea maelezo yakaeleweka kuhurahisi. Rafiki yangu anaweza akawa na mawazo mingi kichwani lakini nikikanaye naweza kumsaidia kuyapanga na kumuambia haa kumbe shida yako hasa ni hii ni kama nina uwezo wakuona picha kumbwa wakati wengine wamekwama kwenye maelezo matogo.

Mimi napenda paka sana. Paka nawa ona kama wasomi au mabosi. Paka anaishi maisha yake kwa sheria zake mwenyewe. Paka haitaji upendo wako kila saa. Yeye ndio anae amua lini anataka umpapase. Naeshimu uhuru wao jinsi wanavyoweza kutulia na kukuangalia kwa jicho la kudadisi kama vile wanakuhukumu. Ni wanyama safi sana na watulivu. Lakini mimi nahitaj yule rafiki anae onyesha hisia zake wazi wazi.

Ndiyo mimi hatumia mfumo wa salama wa kidoli ndiyo imekua mkombozi wangu wa kila siku huwa na kasi ni sekunde moja tu naguza tu kitufe na simu inafunguka wanotu ile hali ya kuhe kupiga picha kitu kinachopita haraka bila alama ya kidoli unaweza kupitwa na wakati unahangaika kuchapa namba.

Ndiyo, mimi ni mpenzi mkubwa sana wa redio kwa sababu ya ugunduzi wa muziki. Kwenye simu yangu, mara nyigi nasikiliza nyimbo zile zile ninazozipenda. Lakini redio inanijulisha nyimbo mpya ambazo nisingeweza kuzitafuta wenyewe. Ile hali ya kusubiri, wimbo unaoutafuta ni upi. Inamsisimko waki wakipekee. Hasa ule wimbo unaopenda ukianza kuchezwa ghafla. Pia habari za hapa na sasa na kijitayarisha asubuhi napenda kusikiza vipindi vya magazeti au taarifa za habari redio inanipa habari za hapa nyumbani hali ya hewa na hali ya foleni barabarani kwa wakati ule ule ni rahisi zaidi kuliko kuanza kutafuta habari kwenye mitandao ya kijamii ambako kuna fake news nyingi.

Mimi hutumia mfumo ambao unanisadia kubaki na akili timamu. Na kuhakikisha kazi zinafanyika bila kuchelewa. Kanuni ya dakika mbili. Hii ndiyo kanuni yangu namba moja. Kama kuna kazi inatokea na naona naweza kuimaliza ndani ya dakika mbili. Naifanya hapo hapo. Nimegundua kuwa kupanga kazi ndogo ndogo kwenye orodha ya baadae. Inachukua muda mwingi kuliko kuifanya papo hapo. Muda wa kujichimbia sipendi kufanya kazi nikiwa nakatishwa tamaa. Kwa hiyo, nakata vipande vya mda labda saa moja au mawili ambapo nazima notifikesheni zote za simu na Kompyuta. Pia, kupanga vipaumbele.

Timu bora ya kimarekani ni Kansas City Chiefs. Wameshinda super bowl mara tatu ndani ya miaka mechache iliyopita. Silaha yao ni wana mchezaji anaitwa Patrick Mahomes ni kama Messi au Ronaldo wa mpira huo kwa sasa. Ana uwezo wa kufanya mambo ambayo wengine hawawezi na ana kocha mjanja sana pia napenda timu san francisco francisco forty nine hii ni timu yenye mvuto mkubwa wa historia ya ushindi wa kishindo tangu miaka ya eighties na nineties sifa wa meshinda super bowl mara tano wanajulikana kwa mfumo wa ushambuliaji ambao ni ngumu sana kuzuia kwa sasa ni miongoni mwa timu tishio sana Marekani. Kwa hivyo.

Mimi napenda matoke na nyama upande wa ndizi mimi napenda sana matoke hasaa yale ya mkoba napenda yale yaliyopikwa yakalainika kabisa yakiwa yamechanganywa na nyama ya ngombe yenye mifupa kidogo na mafuta ya asili ni chakula ambacho kinalainisha koo na kinaleta hisia ya faraja.

Ndiyo, mimi navaa miwani ya jua, hasa wakati wa mchana kwenye jua kali la kiafrika, inasaidia macho ya siumie na mwanga mkali. Hebu tuwe wakweli, miwani ya jua inampa mtu mwonekano fulani wa kishua na ujasiri, ukivaa miwani yako nyeusi na tishati safi, unahisi kama mko filamu.

Mimi na rafiki zangu tunapenda safari fupi fupi mara moja moja tunapenda kuchukua gari na kuelekea mahali nje kidogo ya mji hatuhitaji hoteli ya kifahari tunahitaji tu muziki mzuri kwenye gari barabara wazi na sehemu mpya ya kuona kile kipindi cha kuwa garini mkapiga kelele na kuimba nyimbo mnavyotaka ni kitu cha dhamani sana.

Hii ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu. Madhara ya plastiki kwenye mazingira yetu yameanza kuonekana wazi. Kwanza kwenye vyanzo vya maji hadi kwenye udongo wetu. Mimi naweza kuchukua hatua ndogondogo. Ambazo nikizifanya kila siku zinaleta madiliko makubwa. Mimi hubeba chupa yangu ya maji. Hii ndio ya hatua kwanza na rahisi zaidi. Baada ya kununua maji ya chupa kila ninapokuwa nje nahakikisha kuitupa ile chupa. Mimi hubeba chupa yangu ya chuma au plastiki ngumu ambao unaweza kuijaza tena na tena inaniokoa pesa na inapunguza rundu la chupa za plastiki zinazoweza kuishia mitaroni.

Linapokuja swala la kuta za chumba, mimi ni muumini wa rangi zinazo leta utulivu na mwanga, rangi ya maziwa, hii ndiyo rangi yangu namba moja, inafanya chumba kionekane kikuba na chenye meanga mwingi, hata kama chumba chenyewe ni kidogo, pia rangi hii inanipa uhuru wa kuweka fanicha za rangi yoyote, ni rangi safi na haina usumbufu machoni.

Kitu nachodhamini zaidi ni msingi wa uchumi. Katika nchi zetu, kilimo ndicho kinacholisha viwanda na kotoa ajira kwa watu wengi zaidi. Mkulima ndiye anayetoa maligafi ya nguo tunazovaa, sukari tunayotumia, na hata vinywaji tunavyokunywa. Ni injini ya maisha inayofanya kazi kwa siri vijijini. Huku sisi mjini tukifurahia matunda yake. Mkulima ni mtu pekee katika uchumi wetu ambaye ananunua kila kitu kwa bei ya reja reja. Anauza kila kitu kwa bei ya jumla na analipia gharama za usafirishaji pande zote mbili. Hii inaonyesha jinsi anavyojitolea licha ya changamoto. Kwa heshima hiyo kila ninapokaa mezani kula nawaza kule shambani na kumshukuru yule aliyeshika jembe.

Ninashugulikia uthaifu wangu kazini kwa kutumia teknolojia kama msaidizi. Kama nina udhaifu wa kusahau maelezo madogo ya mikutano au tarehe za mwisho, sitegemei akili yangu pekee. Natumia kalenda za kidigitali na vitu vya kazi kunikumbusha. Badala ya kupigana na udhaifu wa kusahau nautatua kwa kutumia mifumo inayofanya kazi hiyo kwa ajili yangu.